Naam neno sasa lina maana pana lakini kwa ujumla lina husiano na wakati wa karibu au hali ya papo hapo Utumika kuoenyesha jambo linalotokea kwa wakati huu au lililotokea muda mfupi uliopita au hata lilitokea au lilitarajiwa kutokea mara moja Neno hili husaidia kuonyesha kwamba jambo halisi au halihusiani na zamani za wala baadae sana bali liiko karibu na wakati wa sasa Sasa pia hutumika kuonyesha mabadiliko ya hali au hatua mpya linaweza kuashiria kwamba kitu kimebeba au kimebeba dakika kutoka hali ya awali na kuingia hali nyingine Kwa maana hii neno sasa husaidia kusisitiza tofauti kati ya kati ya vitu na ambavyo vilivyopita au vitu na ambavyo vimeweza kupita Kwa mda husiokuwa mrefu Kwa upande wa mawasiliano Sasa hutumika pia kama neno la kuunganisha mawazo au kuanzisha maelezo mapya linaweza kuonyesha kwamba mzungumzaji anahamia hoja nyingine Pia au anataka kusisitiza jambo muhimu linalofuata Hii hulifanya neno sasa liwe muhimu katika kupanga mazungumzo na maandishi Pia neno sasa ni neno la kawaida lakini lenye uzito mkubwa katika lugha Kwa sababu linahusisha wakati mabadiliko na mtiririko wa mawazo hutumika sana katika mazungumzo ya kila siku na maandishi na husaidia mskilizaji au msomaji kuelewa vyema muda na hali ya jambo lililo zungumziwa.

Naam, kabisa ni neno lina maana ya kuwa ukamilifu kwa kiwango cha juu au bila kuacha chochote Utumika kusisitiza kwamba jambo fulani limetokea au lipo kikamilifu bila upungufu wa shaka Neno hili huongeza uzito wa maelezo na hufanya ujumbe uwe wa zaidi kabisa pia hutumika kuonyesha kukubaliana kikamilifu au kuthibidisha jambo kwa msisitizo Linaposemwa huonyesha kwamba hakuna pingamizi wala mashaka juu ya jambo lililozungumziwa Kwa maana hii neno hili linaonyesha uhakika na msimamo dhabiti wa anaezungumza Pia katika matumizi ya kawaida kabisa husaidia kuimarisha hisia au maoni inaweza kuonyesha furaha kuweza kukwela au kuridhika au mshangao kulingana na muktadha wa sentensi Hivyo neno hii au neno hili ni muhimu katika kuonyesha kiwango au uzito wa hisia au hali flani vile vile, neno kabisa ni neno la kuzizitiza sana katika kiswaili, inaonyesha usaidizi au linalosaidia kufanya maelezo yenye makali zaidi, wazi zaidi na yenye nguvu Utumika sana katika mazungumzo ya kila siku na maandishi ili kufafanua kwamba jambo fulani ni la kweli au limetimia kikamilifu Neno kabisa ni neno na ambalo linalomaanisha kitu hicho kimeweza kukamilika bila hitilafu yoyote au neno hilo vilevile linaashiria kwamba iwapo ni kazi imeweza kukamilika bila makosa yeyote.

Naamu, neno dirisha linamana ya uwazi au tundu lililotengenezwa ukutani au kwenye jengo ili kuruhusu mwanga hewa na wakati mwingine kuangalia nje au ndani dirisha ni sehemu muhimu ya jengo au nyumba kwa sababu husaidia kufanya mazingira ya ndani yawe na muanga wa kutosha na hewa safi Jambo linalo changia afya na ustawi wa watoto waliomo ndani au pia watu waliomo ndani Kwa upande wa matumizi ya kawaida dirisha pia linaumuhimu wa usalama na faraha Linapofunguliwa au kufungwa kulingana na hitaji na mara nyingi huwaweke au huwekewa vioo Mapazia au vyuma ili kuthibiti mwanga kuzuhia vumbi mvua au watu wasio kusudiwa kuingia Hivyo dirisha husaidia kusawasisha kati ya uwazi na ulinzi Kwa maana ya lugha na fikra dirisha hutumika pia kuonyesha nafasi ya kuona au kuelewa jambo fulani Hii inaonyesha kwamba dirisha si tu kitu cha kimwili Bali linaweza kuwakilisha njia ya kupata marifa au mtazamo mpya kuhusu dunia au hali flani Kwa ujumla, dirisha ni neno linalo eleza kitu chenye mchango mkubwa katika maisha ya kila siku Kwani linaunganisha ndani na nje usaidia mawasiliano ya mazingira na pia hutumika Kuwashiria fursa au mwanga wa uwelewa katika muktadha mpana zaidi Pia dirisha ni kitu na ambacho hupatikana kwenye manyumba Haswa manyumba ya watu binafsi au majengo na ambayo ni majengo ya matumizi madirisha ni lazima yawe pale ili kuweza kupaa nyumba ile mwonekano mzuri.

Naam, neno rudia tafadhali linamaana ya kufanya jambo tena baada ya kuwa tayari limefanyika mara ya kwanza hutumika kuonyesha kwamba kitendo au neno au hatua inafanywa upya kwa sababu fulani kama vile kusahau kuto kuelewa vizuri au kutaka kusisitiza jambo Pia rudia tafadhali pia hutumika katika mawasiliano kuomba maelezo au maneno ya siwe au ya semwe tena ili yaeleweke vizuri zaidi hii hutokea sana katika mazungumzo masomo au maagizo pale msikilizaji anapohitaji ufafanuzi waziada wa maana hii neno rudia tafadhali linaonyesha hamu ya kuelewa kikamilifu Pia neno rudia tafadhali linaweza kuashiria mzunguko wa kurejea hali ya awali linaonyesha kwamba jambo fulani halikuishia mara moja bali linaweza kutokea tena au hatua zinaweza kurudiwa ili kufikia lengo bora zaidi hali hali au hii ulifanya neno rudia tafadhali liwe la uhusiano na uvumilivu na juhudi. Vile vile, rudia tafadhali ni neno muhimu katika lugha ya kiswahili kwa sababu linahusisha, kujifunza, kusisitiza na kuboresha uelewa. Kutumika sana katika elimu, mawasiliano na maisha ya kila siku likionyesha kwamba kurudia ni sehemu ya kawaida ya kupata uelewa mzuri na matokeo bora neno hili rudia tafadhali ni neno la heshima au kuweza kusisitiza mtu aweze kurudia uweze kuelewa kwa kina na kwa undani.

Nam, joto kidogo inamaana ya hali ya hewa au kitu kuwa na joto la wastani, si kali sana wala si baridi. Hutumika kuonyesha kwamba joto lipo lakini halisumbui sana na linaweza kuvumilika kirahisi. Maneno haya husaidia kueleza hali ilio katika, pia si kupita kiasi. Joto kidogo pia linaweza kueleza hisia za mwili au mazingira ambapo mtu huhisi baridi wala jotokali kwa maana hii kauli hii huonyesha hali ya usawa na utulivu ni njia rahisi ya kusema kwamba mazingira yako katika hali ya kawaida inayo kubalika. Katika mawasiliano ya kila siku joto kidogo hutumika pia kuonyesha upole wa kupunguza uzito wa kauli baada ya kusema joto kali mtu huchagua maneno haya ilikuonyesha kwamba hali si mbaya sana hii husaidia kufanya maelezo yawe laini na yasio na msisitizo. Pia, jotokali kidogo ni hali na ambayo ni nzuri kwa binadamu kwa kuweza kutekeleza majukumu yake Kwa sababu, wakati huo ndio wakati mwafaka, hakuna jotojingi Hamtu hata eza kupata uchofu kwa haraka, hata eza kupata kutoko kwa jasho kwa haraka au kupata udhaifu kwa haraka Wakati huo ndio wakati mwafaka, kueza kufanya kazi kwa haraka au kueza kutekeleza majukumu na ambao ni muhimu uweze kuyamaliza Pia joto kidogo ni kauli inayo elezea kiasi cha joto kisicho kikubwa na hutumika sana katika mazungumzo ya kawaida inaonyesha hali ya kati utulivu na hali inayoweza kuvumilika bila shida kubwa Wakati huo ndio wakati mzuri wa kukamilisha mambo yako bila kuwa na wasiwasi Kwa sababu hakuna joto ya kuweza kudhuru afya yako.

Naam, shule ni mahali ambapo watu hukusanyika ili kupata ilimu na marifa ndani ya shule wanafunzi hufundishwa kusoma, kuandika, kuhesabu na kuelewa masomo mbalimbali ya nayo waanda kwa maisha ya sasa na ya baadae ni sehemu inayotowa mazingira rasmi ya kujifunza kwa kufuata ratiba, kanuni na muongozo wa walimu Zaidi ya kutoa elimu ya darasani, shule husaidia kujenga tabia na maadili mema, wanafunzi, hujifunza, nidhamu, kuwajibika, kushirikiana na wengine na kuheshimu sheria. Mambo haya huwasaidia kukua kiakili, kihisia na kijami. Kwa ujumla, shule ni au shule inamchango mkubwa katika maendeleo ya mtu na jamii kwa sababu hutoa maarifa ujusi na msingi imara inayomsaidia mtu kuelewa dunia na kuchangia maendeleo ya jamii au anayo kulia au mahali anapolelewa shule ni mahali muhimu zaidi kwa kuweza kukuza tabiya nzuri na kuweza kutoa mwanafunzi bora na kumpa masomo au kumpa elimu na ambayo itakayo msaidia kwenye maisha yake ya badaye.

Naam, nyuma ni hali au mwelekeo unaoonyesha upande ulio kinyume na mbele, hutumika kueleza mahali palipoachwa baada ya kusongea mbele au sehemu iliyo upande wa pili wa uso au mwelekeo wa mtu au kitu maelezo haya husaidia kuelewa nafasi na mwelekeo wa vitu katika mazingira. Kwa upande wa wakati na hali, nyuma pia hutumika kuonyesha kilichopita au hali ya kuchelewa huashiria jambo lililokwisha tokea au hatua iliyobaki ikilinganishwa na nyingine. Kwa maana hii, neno hili lina uhusiano na historia, maendeleo au mabadiliko ya hali Pia nyuma husaidia kupanga mwendo, nafasi na ufahamu wa mazingira Pia hutumika kuonyesha hali ya kutorejea au kuwacha jambo lililopita kwa ujumla linaweza dhana ya nafasi, wakati na mwelekeo kwa njia rahisi na inayoeleweka Pia neno nyuma hutumika zaidi kuweza kumwelezea mtu iwapo ni kitu umeweza kumtuma unaweza ukamwambia kiko nyuma ya gari lile au kiko nyuma ya mti ule Neno nyuma ina maana nyingi zaidi kuweza kumfafanulia mtu ili aeze kuelewa vizuri au unapomtuma ni lazima uweze kumfafanulia vizuri ili aeze kupata kuelewa kwa ndani.

Naam, theluji ni hali ya hewa ambapo maji hubadilika na kuwa vipande vidogo vyeupe vya barafu kutokana na baridi kali sana hutokea pale joto linapokuwa chini sana kiasi kwamba, mvua huganda angani na kushuka ardhini katika hali ngumu badala ya maji theluji huonekana zaidi katika maeneo yenye baridi kali hasaa sehemu za mlimani au nchi zilizo mbali na equator. Pia theluji hubadilisha mazingira kwa kufanya yawe meupe na baridi zaidi inaweza kufunika ardhi, miti, majengo na barabara na hivyo kuadhiri shughuli za kila siku za binadamu. Hali hii huhitaji watu kuchukua tahathari maalum ili kujilinda dhidi ya baridi kali. Kwa ujumla, theluji ni ishara ya baridi kamili na mabadiliko ya hali ya hewa ina umuhimu katika mfumo wa mazingira kwa kusaidia kuhifadhi maji na kuadhiri mzunguko wa hali ya hewa Ingawa pia inaweza kuleta changamoto kwa maisha ya kila siku ya mtu.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo, nitakoenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia mzuri ya kutembea huko Inaamiti mingi, nitachukua maji, nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu Tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni imuhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.